Ninahitaji kupanga pesa zangu vizuri mwenzi huu, mshahara uriingia jana, razima nigawe kwa busara, panga nyumba kwanza, shiringi hizi, umeme na maji shiringi hizi, chakura kwa hiki kwa wiki nne, nadhani shiringi hizi zitatosha. Ninahitaji kueka akiba kidogo kwa dharura za baadaye. Labda shilingi elfu mbili. Watoto wanahitaji vitu vya shure, vitabu na karamu. Nimesahau deni la jirani, nirimkopa mwezi uriopita razima nimripe reo. Pesa zinakwisha haraka sana, ninahitaji kukua makini zaidi na matumizi. Nadhani mwezi ujao nitaweka akiba zaidi.

Kazi inachukua mu da mwingi sana, narudi nyumbani sanane jioni, watoto tayari wa melala. Ninafikiri siwezi kuendelea hivi, familia ya ngu wanaitaji muda wangu pia Weekend ninalala tu kwauchovu, ntatoa wapi hii naomba nionge na manager kuhusu muda wakazi. Labda wanaweza wanaweza kumaliza mapema siku mbili kwa wiki. Au kufanya kazi kutoka nyumbani siku moja. Teknolojia inawezesha kufanya kazi popote. Laki lazima nipate usawa. Kazi ni muhimu lakini familia ni muhimu zaidi. Pesa haita tufaa kama mahusiano ya meharibika. Nitafanya maamuzi makuu hi wiki.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

Jioni hii nitaona nini? Kuna filamu mpya kwenye runinga au niskilize muziki tu. Labda niangalie matangazo ya michezo. Kuna mchezo wa mpira kesho ninapenda kuoana timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuoana hadithi za cartoon. Wanafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja halafu watoto walale. Baa dae nitakuwa na muda wangu niangalie filamu yangu. Nina filamu kadhaa sijasoma bado. Nadhani usiku huu tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema, pia kesho, ni siku ya kazi.